Ninaishi katika nyumba ya matofali na mawe yenye vyumba vitano mazingira ya eneo langu ni tulivu sana kwa sababu hakuna barabara kubwa iliyo karibu hivyo hakuna kelele nyingi Nilizaliwa na wazazi wangu katika nyumba hii mnamo mwaka wa elfu mbili na nne Kitu kinachonipendeza zaidi kuhusu nyumba yetu nikuwa ipo karibu na bahari Pia kuna ndege wengi wanaotoa sauti nzuri za kupendeza masikio ninahisi nikiwa salama kuishi hapo kwa sababu hakuna watu wahalifu wala wanyama wanaoweza kunidhuru Hivyo inanijengea amani na furaha kabisa.

Nashiriki katika jamii yangu kwa kutangamana na watu wa aina mbali mbali Wakiwemo watu wa dini tofauti tofauti na viwango tofauti tofauti vya maisha bila kubagua kabila wala jinsia Usirika huu unanifanya na jihisi vyema na kuwa na amani kubwa Kadri ninavyozidi kutangamana na watu tofauti tofauti kimaishani Ndivyo ninavyojifunza na kujua mambo mengi ambao sikua nayajua na kuongezea ujuzi mwengi ambao sikuwanauelewa na najifunza mambo mepya yanayoniongezea ewelewano na ozoefu katika maisha bila hata ya kubagua dini, bila hata ya kubagua kala ama kubagua rangi ya mtu.